Napenda kujifunza mabbo mapya kwa kuyahusisha na maisha yangu ya kila siku. Nikisikia kitu kipya hujiuliza. Iki kinaingiana aje kwenye maisha yangu halisi. Labda ni kupitia kusoma kidogo, kusikiliza watu wenye uzoefu, hau ata kujaribu kwenda kwa vitendo.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, lakini bado pana uhai kidogo. Labda kijijini karibu na mto, au bustani yenye miti na viti vya kukaa. Na furahia kusikiza sauti za ndege, upepo ukipuliza majani, watu wakicheka mbali kidogo ni mahali panapo nifanya nipumue kwa kina na kujiskumbusha mambo mengi.

Ndio, natumia mfumo wa alama za vidole kwenye simu yangu. Kusema kweli ni rahisi sana. Hasa ukiwa na haraka au mkono umejaa vitu. Na kumbuka zamani nilikuwa na sahau nywila kila mara. Inanipatia stress kidogo. Sasa nafungua simu kwa guzo tu kama kumsalimia rafiki.

Kwa kawaida, upanga kazi zangu kwa kuandika mambo muhimu kwenye daftari ndogo au kwenye simu. Asubui najipa dakika chache najipatia kila ninacho taka kukamilisha. Kisha napanga kupa umbele. Spendi kujiongelesha sana na acha nafasi ya kupumua.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Hasa nikitafuta kitu maalum ambacho sipati kirahisi madukani. Kuna raha fulani kuscroll pole pole kulinganisha bei halafu ukibofya kununua na kusubiri kifike. Inanifanya nijisikie kama nimejitendea zawadi ndogo.

Kwa kweli, napiga picha si kila siku, lakini mara kadhaa kwa wiki, hasa nikiona kitu kinacho niguza moyo. Labda machweo mazuri, chakula nilicho pika kwa mapenzi au wakati wa kucheka na marafiki. Sifanyi kwa ajili ya mitandao tu, bali kuhifathi kumbukumbu.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu wa karibu. Hasa wale tunao elewana kirahisi na kucheka hadi machozi yatoka. Wakati mwingine pia najiunga na watoto wa jirani inanirudisha kwenye utoto wangu kidogo. Kuna raha ya kipekee kucheza na watu unaojisikia huru mbele yao. Unajua ila hisia ya kusema hapo ni sawa.

Kwa kweli, mimi ni mtu wa kuwai au angalau najitahidi sana kuwai. Sipendi ile presha ya kukimbia kimbia dakika za mwisho. Nimegundua nikifika mapema, akili yangu inakuwa tulivu zaidi na nahisi kama nimelieshimu jambo lenyewe.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano kwangu nikuwa wazi na kutoacha mambo yasiyo eleweka. Napenda kuwakikisha kila mtu anasikia ujumbe wangu vizuri bila shaka na pia kujua mimi nimeelewa wengine. Mara nyingi inaniusisha kusikiliza kwa makini si kuzungumza.

Mara nyingi naoga mara mbili kwa siku. Asubui na usiku. Asubui inanisaidia kuamka nishugulikie siku kwa hisia, safi na nguvu kidogo. Uku usiku inaniwezesha kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Ninaona kama ni njia ya kuwasiliana kidogo na nafsi yangu.

Ndiyo, niliwahi kushiriki mashindano ya kuimba nikiwa shule na bado nayakumbuka vizuri. Nilikuwa na wasiwasi sana kabla ya kupanda jukwaani. Mikono ilitetemeka kidogo, lakini nilipoanza kuimba, nikahisi kama dunia imetulia kwa sekunde chache. Haikuwa kuhusu kushinda tu, bali kujithibitisha kuwa naweza kutumbuiza.

Napenda sana kukaa na marafiki zangu, tukizungumza tu, tukicheka mambo ya kawaida kabisa ya maisha. Kati mwingine tunapika pamoja au tunatoka kunyw chai jioni, tukitazama watu wakipita. Kuna raha fulani katika kuwa kimya pamoja pia kila mtu akiwa huru.

Kwa ujumla, natumia simu yangu zaidi kuwasiliana na watu ninaowapenda. Kupiga simu, kutuma ujumbe, au kusikiliza sauti za rafiki, inanifanya nijisikie karibu nao, hata tukiwa mbali. Pia napenda kusikiliza muziki, au podcast kidogo, nikitembea.

Mchana maranyingi nakula wali mchanganyiko ya mboga za majani au samakikidogo. Ni chakula kinachonipa nguvu lakini unisugulisha sana. Hivyo ni rahisi kuendeleza na kazi za usiku. Wakati mwingine napiga haraka chai au matunda kama pilipili kidogo ya ladha.